Napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu kwa kusoma maoni mtandaoni kuna faida kadha ambazo mtu anaeza kuzipokea ama kuzipata. Inajulikana kwa mba mtandaoni sehemu ambayo imebeba watu wengi sana, watu wenye tabaka mbali mbali, watu wenye umri mbali mbali, watu wenye historia mbali mbali, watu wenye ujuzi ama hekima mbali mbali, na hata watu wenye viwango vya elimu mbali mbali. Ata, watu kutoka nchi, mbalimbali ambazo, zinafanya vitu tofauti na nchi zingine. Na kwa kutaja hiaya, mimi upenda kusoma maneno mtandaoni kwa sababu kama vile. Kwa kusoma maoni mtandaoni, naweza kupata tarifa. Tarifa siku hizi, haitegemei tukuwa na televisheni au kuwa na radio. Bali tarifa uneza kuipata kwa kusoma kuyapitia maoni mtandaoni kutazama mambo ama kutazama maneno ambayo watu wanazungumzia na kwa kufanya hivi ama kusoma maoni hayo uneza kupata tarifa ama ripoti kuziano na ninini kinachondelea sehemu fulani ama sehemu usika. Pili, kwa kufu soma maoni mtandaoni, naweza kufanya maamuzi sahihi. Kwani, maoni mtandaoni yanaweza kukusaidia kufanya maamuzi sahihi, kuhusu ununuzi au huduma unayohitaji. Kwa mfano, kabla mtu anunue kitu chochote, anaweza kuwenda mtandaoni na kutazama wa watu. Wengine wanasema nini kuhusiana na kitu hicho ama kuhusiana na huduma hiyo ambayo anaitafuta. Na kwa kusoma maoni yao, mtu huyu aneza kupata, aneza kufanya maamuzi sawa, maamuzi ambayo, ya ta msaidia, ta pupata huduma hiyo ama ta kaponunua ya chombo hicho ama jambulolote hilo ambalo analitafuta, halita mkuaza ama halita mfionza pesa kwa bila sababu nzuri. Tatu ni kuwa kwa kusoma maoni mtandaoni unapata kujifunza kutoka kwa wengine na kwa kusema hivi namanisha kwamba kusoma maoni mtandaoni kunaweza kukusaidia kujifunza kutoka kwa uzoefu wingine na kuipuka makafaa. Hii ni kwa sababu mtu anapopitia changamoto fulani hata iweka kwenye mtandao ili wengini wakao some kutoka kwayo na wasirudie kosa ambalo yeye lilimponza. Na unapopitia maoni ya wengini ama kusoma maoni mtandaoni ya watu tafauti ambawo wamepitia changamoto kama yako. Unaweza kujifunza ni nini ambacho unaweza kukifanya na kikawa bora zaidi kuliko zilizofanywa mwanzoni ama hapo mbeleni. Ama, unaeza kujifunza kutoka kwa changamoto yaliopitia mtu, ili nawe pia, ukaweze kuzuhia kupitia changamoto hiyo hiyo. Na kwa kufanya hivo, unapata unasoma, unajifunza kutoka kwa wengine kupitia kwa kusoma maoni kwenye mtandao. Sababu nyingine ni kuwa, kwa kusoma maoni mtandaoni, unaeza kupata ushauri. Maoni mtandaoni yanaweza kukupa ushauri muhimu kuhusu labda bidhaa, huduma au uzoefu wa watu wengine. Na unapokuo ukisoma maoni mtandaoni. Unaeza pata mtu ambaye amefanya jambo kama lako na haka kueleza hama haka kufafanulia ni vipi ukifanya. Ama naeza kukupa ushauri ni kipi ukifanya katika labda biashara yako ama elimu yako. Ama hata shuguliza kwa za kila siku, unaweza kukua na ufanisi wa hali ya juu, ama unaweza kupata njia ya kufanikiwa hata zaidi. Sababu nyingine ya kupenda kusoma maoni mtandaoni, ni hili kujifunza kuhusu sifa za bithaa. Kwa kusoma maoni mtandaoni, mtu anaweza kujua mambo mengi kuhusiana na bithaa anayotaka kununua, ama kuhusu chombo kila anachotaka kukitafuta. Kwa sababu mtu anaweza kuwa alinunua chombo kama hicho na labda hakiku mpendeza ama labda haki kukaa kwa muda uliofa kukaa na kwa hiyo anaweza kuandika mtandaoni maoni yake kuhusiana na chombo hicho hicho. Ili wengine watakapo kio watakapo soma wakaweze kujifunza kutoka kwayo na kuizuia kufanya makosa.

Napenda kuangalia nyota angani kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda mambo ya astronomia na mambo ya anga kwa ujumla. Na baadhi ya mambo ama vitu vinavyo nifanya nipende zaidi kutazama nyota angani ni kwa sababu kila ninapoangalia nyota angani huwa nahisi kupata amani ya aina fulani. Kwa sababu kuangalia nyota angani kunaweza kunipa amani na utulivu. Hasa, wakati ninapotafakari kuhusu ulimwengu na nafasi yetu mdani yake. Nyota ni sehemu ya anga ambayo inajulikana kuwa miongoni mwa zile ambazo ni rembo zaidi. Kila nyota inapotoa mwangaza wake, huwa inanivutia kwa sababu mapambo yake ni kama ile ya almasi. Huwa inafanya anga inakaa ya kupendeza, rembo ya kweli kweli, na nyota inapokuwa pamoja na mwezi. Huwa inatoa onesho ambalo, ni la kihistoria ama onesho la kuvutia mno. Pili, napenda kutazama nyota angani kwa sababu huwa ninajifunza kuhusu ulimwengu. Kuangalia nyota angani kunaweza kunisaidia kujifunza kuhusu ulimwengu, nyota na hata sayari. Kwa sababu nyota ukitazama nyota angani na ukaenda kusoma kwenye mitandao kuhusiana na historia ya ulimwengu, jinsi nyota inavyofanya kazi sehemu iliyoko katika anga hii, unajifunza mambo mengi sana ya kuvutia na mambo ya kukutia changamoto sana kuhusiana na sayari tuliyomu ito ulimwengu. Kwa sababu kupitia kwa kutazama nyota ndipo unapojua kwamba nyota haiko tu karibu jinsi tunavyo fikiria bali nyota ni sehemu ya anga ambayo iko mbali zaidi na ulimwengu kuliko mambo mengine yote tunayodhania la tatu kwa kutazama nyota angani unajifunza kwamba nyota si ndogo tunavyo dhania nali huwa inaonekana kuwa ndogo kwa sababu iko mbali sana na sisi. Lakini nyota ni kubwa zaidi hata ulimwengu tunayoishi ndani. Sababu nyingine ambayo inafanya nipende kuangalia nyota ni kwa sababu kwa kutazama nyota ama kwa kuangalia nyota angani huwa napata msukumo wa aine yake. Na msukumo huu huwa sana sana ni msukumo wa kufanya mambo makubwa na kufikia malengo yangu. Kwani unapoweka nyota kwa kama kielelezo chako. Kwa kusema kwamba mpaka siku utakayo ifikia nyota ndipo utakapo kua umetimisha malengo yako. Kwa kuzidi kufanya mambo kukujua kwa mba hakuna limit ama hakuna kikuwaza ama kigezo chuchote kitakacho kuzuhia kutimisa doto zako ama malengo yako. Sababu nyingine ni kuwa ninapo tazama nyota angani huwa najifunza kuhusu sayansi. Na hii ni kwa sababu kuangalia nyota angani kunaweza kunisaidia ama kukusaidia kujifunza kuhusu sayansi ya astronomia na jinsi ulimwengu unavyofanya kazi. Kwa sababu hakuna kitu kilichomo ulimwenguni kwa ajali. Kwani kila kitu ambacho nakitazama kwenye ulimwengu huu kina faida zake kwenye ulimwengu huu ama athari zake kwenye ulimwengu huu. Na kwa kusoma sayansi ya astronomia unajifunza kwamba kila kitu kilicho angani kina kuna vile kinafanya kazi kikiunganishwa na kingine kwa mfano, nyota hungaa angani ikiwa na mwezi, na mwezi na nyota. Lakini nyota haiwezi onekana angani kukiwa na jua kwa sababu jua inaizidia kwa mwanga. Mbali na haya kwa sababu kukutazama nyota angani ninaweza kujifunza kuhusu nafasi yetu na kukuzungumzia hii na maanisha kwamba kuangalia nyota angani kunaweza kukusaidia kujifunza kuhusu nafasi yetu katika ulimwengu huu na jinsi tunavyo weza kuchangia katika maendeleo ya sayansi na teknolojia. Ili tukaweze kuzidisha teknolojia yetu, lazima tukaweze kufanya kazi kwa pamoja na tukaweka ushirikiano, ndiposa tutaweza kujifunza.

Napenda kujifunza historia kwa sababu kujifunza historia ni suala la umuhimu sana kwa watu wote. Kwa sababu kujifunza historia kunatusaidia kuelewa jinsi ulimwengu ulivyo kwa ujumla na jinsi watu walivyokuwa wakiishi katika nyakati tofauti tofauti iwe hapo zamani iwe baada ya muda fulani katika baada ya miaka fulani au hata sasa. Na kando na haya, napenda kujifunza historia kwa sababu nyingi ambazo nitaziongelea ama nitazizungumzia hivi sasa. Na kwanza kabisa napenda kujifunza historia kwa sababu kupitia kwa kujifunza historia ndipo ninapoelewa asili ya binadamu. Na ili nielewe asili ya binadamu, jinsi binadamu alivyoanza maisha yake katika dunia hii ama ulimwengu huu ama mwanadamu akitokea wapi, ama mwanadamu alianzaje kula vyakula fulani na akachukia chakula vyakula vingine. Ama mbona mwanadamu anapenda kutumia kitu fulani bali si kile kingine. Lazima urudi kwenye historia na ujifunze historia. Na urudi katika chemichemi zilizo jinsi mwanadamu alivyo chemichemi mwanadamu alikoanzia. Na ninapo zungumzia hili ninazungumzia kwamba ukiangalia ukitaka kuelewa jinsi mataifa yalivyoanza utapata kuwa katika historia ndipo utajifunza ya kuwa kunazo nchi ambazo ndipo zianzishwe ama ndipo zistawi, zilipigana vita vingi sana, ndiposa zikafika, ndipo zikafika pahali zilipo sasa hivi na mimi hupenda historia kwa sababu kupitia kwa historia naelewa mambo haya yote. Pili, napenda historia kwa sababu hua napata nafasi ya kujifunza kutoka kwa makafaa na kujifunza historia huwa kunanisaidia kujifunza kutoka kwa makafaa ya watu wengine na kuepuka kufanya makafaa sawa. Kwani, unapopitia kwenye historia na kujifunza jinsi mtu fulani mashuhuri alivyoinuka kutoka chini hadi kukua mtu stadi zaidi. Unaweza pata kwamba, kunayo makosa ambayo alikuwa anafanya na wewe pia inapaswa uzuie kufanya ndipo usiungue jinsi alivyoungulia. Ama unawezapata kuna vitu ambavyo alivyovifanya vyema ama vizuri ndivyo vilivyomfikisha mahali alipofika. Na kwa kuzingatia mambo kama haya ndipo unajifunza kwamba unaweza kujifunza kwa makosa ya wengine ama mambo mema ya wengine kupitia kwa kujifunza historia. Tatu ni kwamba, ninapojifunza historia, ndipo napata nafasi mahususi ya kujifunza mabadiliko ya jamii. Kwa sababu, ukiangalia jamii unapata, kuna jamii zinazofanya vitu tofauti baada ya muda, baada ya muda mwingine ama unapata, kwa historia wamekuwa wakifanya vitu tofauti tofauti kunilingana na hizo jamii zingine. Na ili nikaweze kuelewa jinsi jamii yangu ilivyoanza, kwa nini tunafanya mambo fulani ama kwa nini hatufanyi mambo mengine, ni lazima nirejelee katika historia na nijifunze jinsi jamii yangu ilivyoanza. Ni nini kiliwashawishi wakafanya mambo fulani na ni kwa nini hawafanyi mambo mengine. Katika historia ndipo nitakapoelewa mambo kama haya. Na swala lingine ni kwamba ninaposoma historia ndipo napata nafasi binafsi ama nafasi mufti ya kujifunza kuhusu utamaduni. Na unapoangalia swala hili ni kwamba utamaduni ni kitu cha asili sana hapa duniani kila kila kabila ina utamaduni wake au kila nchi ina utamaduni wao. Ndipo ukapate kuelewa utamaduni wa nchi fulani au utamaduni wa watu fulani husika. Ni lazima urejelea historia ndipo ukaweze kuielewa na mimi napenda kujifunza historia ili nikapate kuelewa utamaduni wangu, utamaduni wa wakenya kiujumla, utamaduni wa watu wengine kama wale wanaotoka bara Asia Wanautoka bara Uropa, wanaotoka Amerika Amerika Kaskazini, Amerika Kusini. Siwezi waelewa kama sijarejelea historia na nijifunze ni kwa nini Amerika yafanya vitu fulani kwa mfumo fulani. Na ni kwa nini hawayafanyi mambo fulani kwa mfumo fulani. Kwa hivyo, napenda kujifunza historia kwa sababu inanipa nafasi hiyo ya kuweza kuelewa tamaduni za watu wengine. Mwisho kabisa, napenda kujifunza historia ili nikaweze kuelewa siasa na uchumi na ni kupitia kwa historia.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi inajulikana kama Tanzania, nchi ambayo imo ama iliomo katika Afrika mashariki. Na Tanzania najulikana kuwa na wanyamapori wake wa ajabu na mandhari ya kuvutia na utamaduni wa kipekee hapab. Na kando na hayo, kunazo sababu nyingi ambazo hunifanya nitamani ama nipende kuitembelea nchi ya Tanzania. Na sababu kama hizo ni kama vile ningependa kuitembelea nchi ya Tanzania. Ile nikapate kutembelea mbuga zao za wanyama kwa sababu Tanzania kama nchi zile zingine za Afrika mashariki. Inajulikana kuwa na mbuga za wanyama ambazo zinavutia. Mbuga zilizo na wanyama wengi sana wa porini. Wanyama wa kipekee kama vile simba, chui, ndovu, kifaru, popo. Na wanyama wengine kama vile ingiri na katika mbuga hizi, kunazo hoteli kubwa za kifahari ambazo unaezapenda kuzitembelea na kula vyakula vyake ili ukaweze kupata vyakula vya kiasili vya Tanzania ama vyakula vya kitamaduni vya kiTanzania. Na kanu na haya ni kwa sababu ningependa kupata nafasi ya kutazama wanyama wa ajabu wa Tanzania. Kwa sababu kama vile nilivosema awali Tanzania ina wanyama wengi sana ambao labda ata atuwezi kuwataja kwa sababu hatuwajui kama wana wako huko lakini jambo linaloweza kunipa msukumo wa kutembelea tanzania ni ili nikapate nafasi mufti ya kutazama wanyama hao na nikaweze kujifunza mengi kuhusiana na wanyamapori jinsi wanyamapori wanavyoishi na wengine jinsi wanyamapori wanavyokwenda kwenye mawindo yao. Jinsi wanyamapori hulala usiku. Jinsi wanyamapori hutibiwa wakigonjeka na kathalika na kathalika. Na kando na hili ni kwa sababu ningependa kuitembelea nchi ya tanzania ili nikaweze kuupanda ama kuukwea mlima kilimanjaro kwa sababu mlima kilimanjaro unajulikana kuwa na sifa moja muhimu ambayo ni kuwa huo ndiyo mlima mrefu zaidi Afrika nzima. Katika bara la Afrika kunazo milima nyingi sana mirefu. Lakini mlima kilimanjaro ndiyo mlima unaoongoza kwa urefu katika bara hili la Afrika. Na kwa kujua hilo, ningependa kupata nafasi ya kipekee ili nikaweze kuukwea mlima mrefu zaidi katika bara hili letu la Afrika. Ama nchi ya Tanzania nikaweze kuona mlima huo wa kilimanjaro jinsi unavokaa. Na kando na haya, ningependa kuitembelea tanzania ili nikapate nafasi ya kujifunza utamaduni wa kitanzania. Ningependa na kwa kuzungumzia hili, ninamaanisha ama ninaashiria kuwa ili nikaeze kuelewa jinsi waTanzania wanavyoishi, historia yao, mila yao, desturi za watu wa Tanzania na kathalika ni lazima nikapate kutembelea tanzania ndipo nikaweze kujifunza kutoka kwa makafani yao. Nisome historia yao, jinsi Tanzania ilivoanza kama nchi, jinsi walivomfukuza mkoloni. Jinsi walivojitengea nchi yao na jinsi nini huwafanya wakuwe na umoja wa kipekee baina yao ama miongoni mwao. Na kando na iyo ni kwamba ningependa kutembelea Tanzania. Ili nikapate kuiona ama kuzitembelea ama kufuraia mandhari ya kuvutia ya nchi hiyo Tanzania inajulikana kuwa baadhi ya nchi za bara Afrika kama vile Kenya na Uganda ambazo zinazo misitu mingi, misitu ya kuvutia, na bahari ya bara hindi, pia Tanzania inayo kama sawasawa na Kenya. Kwa hivo ningependa kutembelea huko na nione mandhari yao jinsi yanavyokaa, nitembelee zanziba nione jinsi kunavokaa, nizungumze na watanzania, tuunde urafiki, tukuwe na uhusiano mwema, miongoni mwetu. Na hizi ndizo baathi za sababu zinazonifanya niitamani ama nipendelee kuitembelea Tanzania. Kando na haya, ningependa kujifunza kuhusu uhifadhi wa mazingira kwa sababu na miongoni mwa nchi za Afrika zilizojitolea kuitunza mazingira sawasawa ni nchi kama vile Kenya na Tanzania. Na Tanzania ikiwe jirani ya Kenya. Ningependa kufika Tanzania ili nikaeze kuona jinsi wanavofanya. Ni nini tina.

Penda sana mnyama kama umbwa dhidi ya paka kwa sababu mbwa ni mmoja wa nyama wa kipenzi na wanapendwa sana duniani. Na mimi napenda mbwa kwa sababu anazo faida nyingi sana kwangu. Faida ambazo nita zizungumzia kwa kiufupi hapa chini ama hapa mbele. Na faida hizi ni kama vile urafiki na upendo. Na hii ni kwa sababu mbwa ni mnyama ambaye ana julikana kuwa rafiki wa dhati wa mwanadamu. Na ni mnyama ambaye ana julikana kwamba kuwa huwa na upendo wajuu sana kwa mwanadamu. Unapo mchukua mbwa na kumtunza na kukaa na yeye mbwa ata kuzawadi kwa kuwa rafiki yako, ata kudhamini na ata kujali. Mbwa ni mnyama ambaye ana julikana kuwa na loyalty ya hali ya juu. Na mbwa hawezi kumsaliti mwanadamu kwa njia yoyote ile na hii niyo miongoni mwa sababu zinazo nifanya mimi nipende kuwa na mnyama kama mbwa na jambo lingine ni usalama mbwa ni mnyama anayejulikana kwa kuwa kuwa anapea mwanadamu usalama ata kulinda dhidi ya wahalifu ata aneza kulindia mali yako ama bomalako ama shambalako na kwa kudzungu mzia shamba ni kwamba wakulima wengi wanapenda kumtumia mbwa pale shambani ili akaweze kuwasaidia kwa kulinda shamba lao dhidi ya tumbili, ama nyani, ama sokwe wanaokuja kuharibu mimea yao pale shambani. Mbwa anajulikana kuwa mnyama mzuri sana ikifikika ni kwa kutoa usalama kwa sababu yeye huwa makini na yeye hujua kama mtu anaya kusudi ama nia mbaya dhidi yako au la ni munyama ambaye alibarikiwa na hisia zinazoweza kujua kama mtu ni mhalifu ama si mhalifu. Jambo lingine ni kwamba mbwa ni mnyama anayeweza kukusaidia mawindoni na hii ni kwa sababu mnyama huyu anayo pesi ya hali ya juu anayo kasi ya hali ya juu na kando na hayo ni kwamba mbwa ni mnyama ambaye anaweza kukusaidia mawindoni kukimbiza wanyama unaowinda kama vile sungura kwa uwe pesi kwani mbwa anaeza kukimbia kwa muda mrefu bila yeye kuchoka. Na napokuwa kikimbia hivi yeye hukua kwa kasi ya hali ya juu. Na kwa kuzungumzia hii ni kwamba unapokwenda mawindoni na unataka ukuwe na ufanisi wa hali ya juu pale mawindoni nilazima uwe na mnyama kama vile mbwa. Dipo ukaweze kupata ufanisi katika mawindo yako. Lingine ni kwa sababu kuwa na mbwa kunaweza kusaidia katika afya ya kiakili. Na hii imeidhinishwa kisayansi kwamba mbwa anaweza kukusaidia kuboresha afya akili yako. Na ini ni kama vile kwa kupunguza msongo manu wa mawazo unaweza kukukumba kwa sababu ya maswala tofauti tofauti. Na mbwa anaweza kufanya hivi kwa sababu yeye ni mnyama ambaye uneza cheza na yeye. Anaeza kaa na wewe wakati ume sononeka ama ume bagi peke yako ama uko na upweke yeye ni mnyama ambaye hata kuwacha kamwe na ndipo maana tunasema kuwa na mbwa kunaweza kukusaidia kukuboresha afya akili yako. Na ingine ni kwamba mbwa anaeza kukusaidia kujenga ama kuboresha uhusiano wako katika jamii. Na hii ni kwa sababu ukiwa na mbwa na mtu mwingine anataka service yake ama anataka mbwa huyo amsaidie kwa kulinda shamba lake. Mbwa huyu unaeza kumpeleka huko na anaeza kuilinda shamba hiyo kwa uzuri. Na kupitia kwa kusaidia mwenzako kwa kumulindia shamba na mbwa wako uhusiano wenu katika jamii unaweza kuimarika na kukua bora zaidi. Jambo lingine ni kwa sababu mbwa hutoa msaada kwa watu wenye mahitaji maalumu na mbwa wanaweza kusaidia watu wenye mahitaji maalum kama vile kuwa saidia watu wenye ulemavu kwa kuona au kwa kusikia. Kwa ni mbwa anaeza kuvuta umlemavu na kumsaidia kumuonesha mahali ana pokwenda na na pokwenda.